Ndiyo kwa sababu kitu moja lazima niwe ama lazima niwe na bidii ya kufanya kazi kwenye chumba kwa sababu pia ni njia moja ya kufanya mazigira kuwa masafi ama kufanya chumba chako kuwa kisafi na kukiweka katika ile ambayo ni ya usafi. Kwa hivyo napenda sana kufanya kazi ya chumbani sababu ni muhimu sana kukaa kwenye mazigira masafi na pia mazigira yenye kupendeza.